Mimi nitachukua wakati wangu. Ili niyeze kufanya lile kazi nilopewa kazi ni pole pole. Nitafanya huo kazi pole pole, ndiposa niweze kuifanya vizuri. Tena kwanjia inayo stahili. Nitakikisha kwamba nitakapokuwa ninafanya hilo kazi pole pole. Bazi kila jambo lazima kiwe shwari kwa sababu sitake kiri chochote kiende vibaya. Lazima nifanya pole pole kwanjia inayo stahili. Nina poifanya pole pole. Bazi nitakekisha kwamba kila kitu kishwari, tena kila kitu kisawa. Mimi hupenda muendo wa pole pole. Mimi huenda pole pole kama kobe. Ninakwenda pole pole kama kobe. Bazi mimi wakikisha kwamba nafanya kazi mzuri. Ni vizuri sana kuchukua wakati wako wa pole pole ili kufanya mambo mazuri kwanjia inayo stahili. Unapofanya vitu pole pole kwanjia inayo stahili. Bazi hata wewe unahisi kwamba unafanya vizuri.

Mimi napenda sana kuvaa shati nyeupe. Leo sijiu nivae shati gani. Nikona shati nyeupe ambayo lazima nitavaa leo. Ni shati nzuri sana. Tena kishwari kabisa na ni shati yenye laini. Hiyo ndiyo shati ambayo mimi nitachukua. Na nitakivaa. Nitafurahia sana nitakapovaa hilo shati. Ni shati ambayo nilizawadiwa nilipoenda katika mashindano ya shule. Ni shati nzuri sana yanye dhamani ya bei juu sana. Hiyo shati ndiyo mimi hupenda kuivaa. Nitavaa na suruali gani? Basi mimi nitavaa hilo shati nyeupe. Na suruali nyeusi. Vinaendana vizuri sana. Tena najua nitakuwa mtu wa kupendeza mno. Nitakuwa na muonekano mzuri sana nitakapoivalia. Kwa hivyo lazima nitahakikisha kwamba nimeivaa. Na nitaivaa na viatu vya aina gani? Nitaivaa na viatu aina ya kufungwa. Vyatu vya rangi ya nyeupe pia. Najua vitakuwa vizuri. Hivo viatu vimeundwa na kampuni. Mojawapo ya makampuni mashuhuri sana ya kutengeneza viatu. Ni kampuni nzuri sana. Nitahakikisha kwamba nguo yangu nyeupe imekua sawa, tena imekuwa laini kabisa. Nitahakikisha kwamba nimeiweka vizuri. Nitajitunza kabisa ili hilo nguo yangu lisichafuke. Kwa hivyo, nitakuwa mtu mzuri sana, tena mtu msafi zaidi. Napenda sana nikiwa mtu msafi. Mimi wakati mwingi, huwa nikona furaha sana ninapokuwa msafi. Kwa sababu usafi ni nzuri. Napenda sana nguo nyeupe. Naona nikinunua nguo nyeupe, tena mingi. Nitakapoenda sokoni wiki ijayo, Jumamosi, Basi mimi nitapata kununua nguo mengine meupe. Nitanunua manguo mazuri sana vya kupendeza. Nitahakikisha kwamba ninanunua nguo zenye bei ya thamani ya juu, kwa sababu vitu vya thamani ya juu ndivyo huwa vitu vizuri. Na tena ni vitu vya kiwango cha juu kabisa. Hata vitu vya viwango vya juu kama hivi ambavyo mimi hupenda, huvaliwa na watu mashuhuri kote duniani. Kwa hivyo, hata mimi napenda vitu vyenye thamani ya juu kwa sababu, mimi napenda kwa mtu msafi kabisa. Kwa hivyo lazima natahakikisha kwamba vitu vyangu vyote ni vya bei ya juu kabisa na ni vya thamani. Lazima atanitanunua kofia nyeupe pia. Napenda kofia nyeupe. Na hata nitanunua tai nyeupe. Na tisheti nyingine pia nyeupe. Na hata suruali yangu, ama lungi yangu, ama tuseme suruali yangu, pia nitanunua nyingine nyeupe. Na kando ya hayo, soksi pia lazima nitanunua nyeupe. Mimi napenda vitu nyeupe. Vitu nyeupe ni mazuri tena ni vya kufurahisha. Lazima nitafanya hivyo Jumamosi wiki ijayo, kitu ya kwanza lazima nitahakikisha kwamba nimenunua hayo vitu.

Lazima nitanunua dirisha mpya, nyumba yangu inahitaji dirisha mpya. Kwa hivyo, jumamosi itakapo fika, nitaenda kwa fundi ili aniundie dirisha mpya. Nataka dirisha mpya kubwa, ambayo itaweza kuwekewa vioo kubwa kubwa pia. Nitakapo weka dirisha hilo, nitakuwa na mwonekano mzuri sana wa mandhari yangu. Ya kutoka sebule yangu, na hata pia kutoka chumba changu cha kulala najua itakuwa ni mandhari mazuri, tena ya kuvutia, tena ya kufurahia. Nitakuwa ninaona mandhari hayo kupitia dirisha yangu. Ndiposa nione miti, nione pia mawingu, nione pia ndege wa anga. Na hata pia nione ndege, ndege kutoka kule uwanja wa ndege zikipaa. Mimi napenda sana mandhari mazuri. Kwa hivyo, dirisha yangu itanisaidia kabisa. Hilo ni jambo zuri sana, ni jambo zuri la kuvutia. Kwa hivyo lazima ni hakikishe kwamba, nimetenda jambo hilo, dirisha langu litakua sawa, lazima niweke dirisha mpya, wakati ufaao, nitenda kwa fundi, tena nimweleze jinsi nataka dirisha langu likue.

Mimi napenda sana kula nyama ya ngombe. Mara nyingi, mimi huwana kula nyama ya ngombe lazima nitaenda sokoni jumamosi. Na nitarauka kabisa. Niende saa ngapi, nitarauka asubuhi na mapema ndiposa niende katika muuzaji wa nyama ya ngombe. Aniwekee nyama ya ngombe. Nitahakikisha kwamba nimechukua nyama mzuri. Tena yenye bei nafuu nitaongea na yeye ili aweze kunitengenezea bei ya nyama zile. Yeye hukua na nyama mzuri sana. Kwa hivyo, ninauhakika kwamba nitaweza kupata nyama mzuri. Tenavya kupendeza. Nitahakikishakwamba kila kitu kishwari. Na kila kitu, na kila kitu ki mzuri. Nyama yale na jua yatakua niya kufurahisha. Nyama zake huwa tamu sana. Ama nimpigie simu aniwekee nyama yake. Na nimwambia anieke nyama ya ngombe isiyo lala. Sawa, nitampigia simu. Nimpigie sangapi. Ni tampigia saa moja jioni. Najua huoni wakati mzuri sana itampata kama bado hajalala. Lazima nifanye hivyo. Nitaeka kumbu kumbu lasimu. Ndiposa nikuena kumbu kumbu. Nisiweze kusahau. Lazima nifanye hivyo. Jumamosi lazima niende ninunue nyama. Nyama mazuri sana ambayo nitakula na familia yangu. Hata watoto pia najua watafurahia kula. Nitakaponunua hiyo nyama ya ngombe. Nitapika mengine kwa supu mengine nitakaanga kwa kuchoma. Na mengine pia nitachoma kwa kutumia moto sasa nitakua na nyama aina tatu tofauti itakua ni siku ya karimu sana siku ya burudani siku ya sherehe. Nitanunua kilo ngapi? Nitanunua nyama kilo tatu ndiyo kilo moja niweze kukaanga na mafuta. Na ingine niweze kuchoma kwa kutumia moto. Na kilo ingine niweze kupika kwa kutumia supu. Nitapika hii nyama ya ngombe na chakula gani. Tutaipeleka na chakula ya wali. Ama ugali ndio. Nitapika wali na ugali. Nitapika wali na ugali ndio tuweze kukula nayo hiyo nyama. Pia nitaalika marafiki zangu na hata majirani wangu ili waweze kuja tukule nyama hiyo. Nitahakikisha kwamba nimefanya hivyo. Lazima wakuje. Lazima tukuena burudani. Nyama ya ngombe ni nyama mzuri. Tena napenda sana kula nyama ya ngombe. Ngombe ni mnyama mzuri. Na hutupa nyama yake. Lazima hiyo siku. Tukuena sherehe kabambe. Inavyo faa. Kwa hivyo. Nitarauka sokoni. Jumamosi ili niweze kunyama ya ngombe. Nitaenda asubuhi na mapema. Ndiposa nipate nyama mzuri. Nita chukua sehemu mzuri pekee. Nikiwa nimeenda mapema. Basi mimi nitakua na faida ya kupata sehemu mzuri. Na hiyo ndiyo lengo yangu. Lazima hilo litatokea. Nitapigia yule mwenye kuuza nyama kwanza. Nimjulishe kwamba nitaenda na aniwekee sehemu mzuri. Najua nikichelewa basi hata niwekea. Pia nitanunua matumbo pia. Matumbo ya ngombe huwa nitamu zaidi. Na kwa hivyo mimi napenda sana kula matumbo ya ngombe. Lazima nitamwambia ani wekee matumbo hayo. Matumbo pia ni mazuri na ni matamu zaidi. Kwa hivyo lazima nitapata matumbo pia. Na kama nitakosa, basi nitatafutanjia nyingine ambapo nitaweza kupata nayo matumbo hayo. Lazima nitafanya vivyo. Siku ya jumamosi, sita sahau. Nitampigia mtuwa kunyama leo jioni. Na lazima vivyo, ndivyo litakua. Sita sahau hata kidogo. Nyama ya ngombe ni mojapo ya nyama tamu sana. Nyama nzuri sana ya kufurahisha. Tena nyama yenye burudani. Mimi hupendelea sana nyama ya ngombe. Mimi hukula nyama ya ngombe wakati wote. Wakati mwingi sana. Kwa hivyo, lazima hivyo litatendeka. Lazima nitahakikisha kwamba nimefanya jambo hilo. Bila ya kusahau nyama ya ngombe, siku zote. Nyama burudani maranyingi hukula nyama ya ngombe. Maranne kwa wiki na lazima pia hii wiki nita kula hilo nyama ya ngombe.

Mwezi wa septemba unawadia. Mwezi wa september itakapofika. Niko na mipango mengi ambayo lazima nitatekeleza. Mwezi wa septemba ni mwezi wa nane katika kalenda ya kiromano. Na mwezi wa septemba ni mwezi ambayo huwa ni muhimu sana. Ni mwezi ambayo niko na mpango kabambe. Mojawapu ni mpango ya kujiunga na chuo kikuu. Chuo kikiu nilitwa katika chuo kikuu cha Na Nairobi. Nitaenda, si mwezi wa septemba ukifika nitaenda kusoma kozi la udaktari katika chuo kikuu cha Nairobi. Na kwa hivyo septemba itakua ni mwezi muhimu sana katika maisha yangu. Siwezi kungoja mwezi wa septemba ufike. Itakapofika, si mimi nitakuwa na hamu sana nitakuwa na hamu ya kwenda kusoma course langu. Kozi ambayo inanivutia sana. Pia mwezi wa September ni mwezi ambayo nitakua inausharekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hivyo, lazima nitafanya sherehe kabambe. Ndipo sa niweze kusherehekea siku hiyo. Nitawaalika marafiki zangu na watu wote ambao ni muhimu katika maisha yangu. Ndipo sa tuweze kusherehekea. Nitakikisha kwamba nimenunua keki. Nitanunua keki nzuri sana ya kupendeza, tena ya kuvutia. Nitanunua keki kama mbili hivi. Kwa sababu niko na marafiki wengi ambao watakuja kunisaidia kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Mwezi wa septemba utakapofika kwa hivyo, lazima nitakikisha kwamba nimefanya jambo hilo. Kwa sababu sasa septemba itakuwa ni mwezi mzuri kwangu. Tena utakuwa ni mwezi wa kufurahisha. Na kwa hivyo hata mimi nitakuwa na furaha zaidi. Furaha tele. Siwezi ngoja mwezi wa septemba juu utakuwa ni mwezi kufana kabisa. Mwezi wa September pia huwa ni mwezi ambayo watu wanalima. Kwa hivyo, nitajaribu juu chini ili niweze kupanda mimea angalau itakapofika mwezi wa December. Niweze kuwa na chakula. Mimi niko na shamba kidogo ambayo mimi kupandia mahindi. Pamoja na maharagwe. Lazima nitapanda ndiposa niwe na chakula kidogo. Sitasahau kufanya hivyo lazima nitaufanya siwezi ngoja mwezi wa Septemba itakuwa ni mwezi mzuri sana. Wa kufana tena wakuvutia kabisa. Lazima niungoje visuri sana. Siwezi ngojie huu mwezi. Mwezi mwezi wa septemba. Mimi nitakuwa na furaha itakapofikia. Na kwanza ninaengoja kabisa. Ninaesubiri kwa hamu zaidi.

Lazima niende katika kituo cha polisi leo. Kuna jambo ambalo li mefanyika mbaya zaidi. Leo ni meshika mwizi moja kwa moja. Na huyo mwizi lazima ni mpeleke katika kituo cha polisi. Kwa hivyo, lazima niende pale katika kituo cha polisi ni weze kumripoti na kumchukulia nambari ya tendo kufanyika. Huyu mwizi ni nafahamu kabisa. Nitakapoenda pale katika kituo basi nitachukua wale askari. Nije nao ili wakamshike. Na watakapo mshika basi mimi nitarudi nao pale katika kituo. Ili niweze kurekodi. Ili niweze kurekodi mdomo yangu. Kuhusu yale aliyo ya tenda na yale aliyo ya fanya kwa hivyo, lazima nihakikisha kwamba hilo ni metenda ni mefanya leo. Pale kituo cha polisi simbali sana. Kituo ni karibu sana na nyumbani nikama mita ngapi hivi. Ile kituo liko katika meta kama tano hivi. Lazima nifanye juu chini. Ile niweze kufika pale. Lazima niripoti jambo hilo.

Tutaonana baadaye. Hilo ni jambo la kusema kwamba tutaweza kuonana baadaye. Kwa hivyo, mimi nataka nimpigie yule rafiki wangu kutoka kusini mwa Afrika simu. Kwa sababu jana alinitafuta na nimweleze kwamba tutaonana na yeye baadaye. Aliagiza kuniona wikendi hii alitaka nisafiri kwenda Afrika Kusini wikendi hii lakini kwa sasa niko na mashughuli mbalimbali ambayo lazima niyafanye kwanza na hata kando ya hayo. Bado sina nauli ya kusafiri kwa sababu nitahitaji shilingi kama ngapi. Nitahitaji shilingi kama za dola elfu tatu mia saba ndiposa niweze kusafiri kuelekea Afrika Mashariki Afrika Kusini kunradhi na nitakapofika huko. Basi nafaa pia kuwa na shilingi zingine. Kama za dola za marekani elfu tatu mia saba pia ndiposa niweze kurudi na pia nitakuwa na mahitaji mengine ambavyo nitavitumia pale nitakapofika kule. Kama shilingi ngapi hivi. Niseme kama shilingi elfu tano mia saba dola za marekani kwa hivyo kwa hivyo, ninahitajika kuwa na pesa zaidi ya shilingi elfu kumi mia saba ndiposa niende kule Afrika Mashariki niweze kuonana na rafiki yangu kwa hivyo lazima nimpigie simu nimwambie tutaonana baadaye. Na lazima nitamuhakisha kwamba nitaenda kwa sababu ni rafiki yangu mzuri tena mwenye tuko naye na uzoefu kabisa. Ndivyo lazima tutaonana na yeye nitahakikisha kwamba nimempanga vizuri ndiposa nikiwa tayari nitaenda na tutaonana na yeye nitahakikisha kwamba nimeenda ili tuweze kupatana. Najua atakuwa na furaha kuniona hata mimi nitakuwa na furaha sana kumwona. Lazima nitakapofika basi nitahakikisha kwamba kila kitu ki shwari. Sijui nitampelekea nini, zawadi gani nitakapoenda nitampelekea zawadi mbalimbali. Hebu nitampigia simu nimuulizie kile ambacho atataka. Na kwa hivyo nitaonana na yeye baadaye. Na hilo ni hakikisho ambalo nitampatia tena nitahakikisha kwamba nimetenda jambo hilo ifaavyo kwa sababu mimi si mtu mwongo lazima nitamuona baadaye lazima tutaonana na yeye baadaye kwa hivyo. Siku ya jumatano saa saba lazima nitahakikisha kwamba nimefanya jambo hilo na kando ya hayo, lazima nitapatana na yeye na nina uhakika kabisa kwamba nitaweza kufanya kila jambo ambalo atalitaka. Na kando ya hayo, nitakapoonana na yeye baadaye. Nitaweza kufanya mambo mbalimbali kama vile kwenda bustani ya Johannesburg na hata kwenda katika mji wa Dunham na hata kwenda katika mji wa Cape Town kwa sababu niko na vitu mbalimbali na hata pia nilimuagiza mfanya biashara mmoja mashuhuri huko Afrika Mashariki Kwamba nitakapoenda baadaye nitampelekea kitu fulani ndiposa aweze kunitengenezea. Lazima nihakikishe kwamba hilo limetendeka kwa hivyo sitataka jambo lolote baya kifanyike. Na sasa lazima nitahakikisha kwamba hilo limefanyika. Nitampigia rafiki yangu saa ngapi ili nimweleze kwamba nitamwona baadaye lakini si hii wikendi. Nitampigia leo kupitia njia ya programu ya simu ya whatsapp. Lazima nitampigia ili niweze kumweleza yale ambayo nimeyafikia tayari. Najua atayakaribisha vizuri sana. Ni rafiki wangu wa karimu tena wa karibu sana. Mimi tunapendana na yeye kabisa. Lazima tutakuwa na ufanikiano na tena najua tutakuwa na upendo mimi naye kwa hivyo lazima tutapatana na yeye vizuri sana leo. Yeye ni rafiki wangu mzuri, tena wa karibu. Lazima nitampigia na nimjulishe yale ambayo nimeyafikia leo tu sitataka nipitishe hata kidogo kwa hivyo wakati ule utakapofika basi mimi nitampigia ili niweze kumweleza yale ambayo nimeyafikia lazima nita lazima tutaonana baadaye na yeye.

Siku ya ijumaa ni siku ya kufaana kabisa na ni siku ambayo nimepanga kwenda harusi fulani ya rafiki wangu wa karibu. Kwa hivyo, siku ya Ijumaa itakapofika mimi lazima niende katika harusi ambayo nimealikwa na rafiki wangu wa karibu. Rafiki wangu aliniambia kwamba watu wote ambao wamealikwa watahitajika kuvaa nguo nyeupe. Shati nyeupe, natai, natai, natai nyekundu. Na suruali nyeusi, na viatu vyekundu na basi lazima nijitayarishe ili siku ya ijuma niwe tayari kwenda katika mwaliko huo ili niweze kuhudhuria harusi ya rafiki yangu wa karibu. Lazima nihakikishe kwamba nimetenda jambo hilo kwa hivyo, sitataka sana kukua na tashwishi lolote lazima nitafanya hivyo vivyo. Hiyo siku lazima nitafika pale kwa wakati ufaao ili nihakikishe kila kitu kiko shwari. Siku ya Ijumaa kwa hivyo itakuwa ni siku ya kufana najua itakuwa ni siku ya kukata na shoka. Siku siku ya Ijumaa ni mojawapo ya siku za wiki na ni siku nzuri sana na tena najua itakuwa ni siku ya kufaana kwa hivyo mimi ninangoja hiyo siku kabisa tena kabisa. Siwezi subiri kuona vile rafiki yangu sherehe yake itakuwa najua baada ya hiyo sherehe tutaenda kuona burudani kabambe. Na kwa hivyo niko tayari sana. Sitaki hata kula chochote leo kwa sababu nataka niweke tumbo yangu niweze kula kesho. Leo sitaki kula chochote kwa hivyo kesho ndio ni siku kabambe tena siku nzuri sana ya kula. Na niko tayari sana. Siku ya Ijumaa, basi mimi nitaweza kuwa na furaha kabisa nitakapopatana na rafiki wangu wakaribu.

Kuna kongamano laki siyaza ambayo limepangwa wiki ijayo siku ya jumapili. Saa nane, katika shule kiku cha jaramogi. Mimi ni mojapo ya watu ambao wamealikwa kuhuduria kongamano hilo. Takuwa na wanasiasa wengi sana. Na hata wakuu katika serikali ambao watakuja katika kongamano hilo. Nimesikia kwamba rais pia atakuja. Pamoja na msaidizi wake. Kwa hivyo, lazima niende pale katika kongamano hilo. Lazima nijipange hilo siku niende katika hilo hilo kongamano. Ndiposa niweze kujiunga na watu wenzangu. Tuskize kile ambacho tutaambiwa. Na sikia kuna miradi mbalimbali ambavyo raisa atakuja kuyaanzisha. Na pia atakuja kufungua miradi mbalimbali. Hilo kongamano la kisiasa litakuwa ni kongamano kubwa zana katika eneo letu. Na kwa hivyo sitataka inipite. Lazima nitaenda kwa wakati unaofa. Mimi ni moja hapo ya watu ambao wamealikwa katika kongamano hilo. Na najua kwamba nitakaa karibu na rais wetu. Eh siyesi ngoja. Kwa sababu najua litakwa ni sherehe ya kukata na shoka. Kutakua na watu wengi. Pia, nitapata kujuana na watu wapia katika hilo kongamano. Nitaweza kupata marafiki wapia. Na pia, kando ya kupata marafiki wapia. Nitapata pia kujuana na watu kabisa. Pia, niko namradi ambayo napanga. Nitaongea na waku pale katika zerikali na hata wanasiaza wengine pia. Ili wawezi kunisaidia ama kunitafutia njia ambayo ninesatekeleza yale miradi za angu. Mimi napenda sana kuhudhuria kongamano kama hayo. Kwa hivyo, lazima nihakikishe kwamba hilo siku litakapofika. Basi mimi nimehudhuria hilo kongamano. Sitaki nipitwe na wakati. Kwa hivyo, lazima nihakikishe kwamba nimefika pale katika wakati unaofaa. Na sitaki hilo kongamano linipite katika mwaliko wangu niliambiwa nichukue watu wengi zaidi ili niende nao. Na pia nilipewa bajeti ya shilingi ngapi. Nilipewa bajeti ya shilingi Shilingi Nilipewa bajeti ya shilingi zaidi ya milioni tatu. Ndiposa niweze kuchukua watu wengine. Niende nao pale. Rais anataka watu wengi. Anataka kuonekane kwamba yeye ndiye kusema. Na kwa sababu ako na malengo ya kusimama urais tena. Mwaka katika muhula wake wa pili. Na mimi nilijitolea kumsaidia katika kutekeleza huo juhudi wake. Kwa hivyo lazima niende pale ili niweze kumsaidia rais. Kongamano hilo limeundwa vizuri sana. Tena chumba la hema limetengenezwa kubwa sana ambayo inaweza kukaliwa na watu elfu saba mia nane. Hilo ni idadi kubwa sana. Na nina matumaini kwamba itakuwa ni kongamano kubwa. Lazima rais wetu afurahie pamoja na msaidizi wake na watu wote serekalini. Lazima wote wawe na furaha watakapokuja hapa. Watakapo kuja tutawaonyesha kwamba sisi ndio sisi. Na kwamba sisi ndio tuko tayari kuhakisha kwamba rais wetu amepata muhula mwingine katika uongozi wake. Ako na uongozi mzuri sana tena wa kufana. Kwa hivyo, lazima tuhakikishe kwamba rais wetu, ameenda, vizuri, na tunamsaidia. Lazima tumsaidie katika hii ndoto yake. Ndiposa aweze hata yeye kutusaidia vizuri. Nina matumaini kwamba kongamano hilo itakua kubwa. Na litahudhuriwa na watu wengi. Nina matumaini siwezingoja wakati huo ufike. Utakapofika, basi hata mimi nitakuwa na furaha. Lazima nihudhurie kongamano hilo. Itakuwa ni kongamano kubwa sana. Tena la kukata na shoka lazima nihudhurie huo wakati utakapofika. Najua itakuwa ni kongamano zuri sana. Na kwa hivyo itakuwa ni mzuri tena ya kupendeza. Pia hilo kongamano nitaongea na rais wetu. Pamoja na msaidizi wake ili waeze kunisaidia katika kuakifisha mamiradi.

Juzi nimepatana na mtihani ngumu. Nilifanya mtihani ngumu sana. Huu mtihani ulikuwa ni mtihani wakufuzu. Kwenda, katika, chuo kikuu. Niliweza kupambana nayo kabisa. Ijapokuwa, ilikuwa ni ngumu sana. Lakini nilifanya yale yote ambayo mwalimu wangu alinifunza. Kwa hivyo mimi, nilikuwa tayari sana kupambana na huu mtihani ngumu. Mimi nimezoea mitihani ngumu. Kwa hivyo, hilo halikuwa jambo, geni kwangu. Niliweza kujitahidi, kabisa, tena nilifanya yale ambayo nilifunzwa na mwalimu wangu ili nipambane na maneno magumu magumu kama hayo. Kwa hivyo, hapo mbeleni ata nitakapo patana na maswali ngumu kama hayo. Mimi nitakuwa tayari kupambana na hayo kabisa kwa njia inayostahili. Mimi ni msomi kabisa, tena vitu ngumu, ngumu kama hayo. Mimi hupambana bambana nazo. Na je, juzi nimekula chakula kigumu sana ilikuwa ni mahindi. Mahindi iliyokauka hadi ikawa ngumu. Kwa hivyo, nadhani siku itakayo kuja tena nafaa kuhakikisha kwamba nimeeka mahindi ikawa. Nimeeka mahindi ikalowa kwa maji. Ndiposa isikuwe ngumu tena. Na nitakapo ilowa, basi itakua rahisi kukula. Kwa hivyo, lazima nihakikishe kwamba nimefanya jambo hilo. Hilo siku, lazima, lazima nifanye hivyo. Hilo mahindi, lazima nikule. Mimi sipendi kula vitu ngumu inanikumbusha jinsi mtihani wangu ulikuwa ngumu. Na mimi ni mtu ambaye hapendi vitu ngumu. Kwa hivyo, lazima nihakikishe kwamba kila kitu kishwari. Na kila kitu itakuwa sawa. Mwalimu wangu nilipofanya ule mtihani. Alinipa tahathari kwamba mtihani huu kuna uwezekano mkubwa sana. Kwamba litakwa ngumu. Kwa hivyo lazima niwe tayari kupambana nayo. Jinsi inavyofaa. Na hata mimi nilijitahidi sana. Na niliweza kupita huo mtihani. Namshukuru sana mwalimu wangu. Kwa kuniwezesha kuwa na ule akili wakufanya vitu ngumu. Kwa hivyo, mimi sahizi ni mtu mashuhuri sana ambaye amezoea vitu ngumu. Na katika maisha yangu yote. Kwa hivyo, mimi basi nitaweza kufanya haya mambo vizuri sana. Na nitaeza kupambana sana na vitu ngumu. Vitu ngumu havitawahi nifanya tena kukosa kufanya vizuri mimi nimeyazoea kwa sasa. Na nitapa kapopatana na mtihani wowote ngumu. Hapo mbeleni. Basi mimi nitapambana nayo vilivyo. Kwa njia inayostahili. Mimi nimezoea vitu ngumu. Katika maisha yangu yote. Napopatana na vitu ngumu. Mimi nimezoia kupambana na ayo. Kwa sababu mimi hupambana nayo vizuri. Pia pia kuna familia mtu kutoka familia yangu ambaye pia aliniambia kwamba walipewa kazi ya ziada ngumu. Kwa hivyo. Mimi nikona hujukumu ya kuenda. Kumsaidia. Katika kufanya ile mtihani. Katika ile kazi ya ziada ya nyumbani aliopewa ili apite kabisa. Na ili aweze kuwa na mweleo. Na pia lazima nitamjulisha kwamba akuange tayari kufanya. Na kupambana na vitu ngumu kila wakati. Ndiposa akue mtu jasiri. Na mtu ambaye ako tayari kila wakati. Kwa sababu mimi nimeundwa kimwili na kiakili kukua mtu wa aina hiyo. Kwa hivyo, lazima huu siku itakapofika. Nitaenda na nikamweleze. Kwamba lazima awe tayari na lazima awe anafanya lile jambo kwa njia inayo stahili. Vitu ngumu, lazima tupambane navyo inayvostahili. Kwa hivyo, lazima nitahatakikisha kwamba yule mtu wa familia yangu ako tayari. Pambana la lile jambo ana kwa ana. Bila kuogopa. Hatufai kuogopa mambo mangumu vitu ngumu ni mazuri tena ni vya kupendeza. Mimi napopatana navyo basi mimi hupambana navyo. Ivi kamilifu kwa njia inayo stahili. Kwa hivyo mimi huimiza watu kwa tayari wakati wowote kupambana na vitu ngumu. Kwa hivyo hata mimi lazima nitafanya hivyo vivyo hivyo. Njia inavyostahilika.

Nimefurahi kukutana nawe rafiki yangu mpya. Ndio, niko na furaha sana kukutana na wewe kwa sababu, mimi napenda kuwa na marafiki. Na kwa hivyo, mimi najua hata wewe uko na furaha sana kwa kutana na mimi. Imekuwa muda mrefu sana. Tulipatana mwisho lini? Mwisho ambapo tulipatana ilikuwa ni miaka mitatu iliopita. Nafikiria tulipatana mwisho mwezi wa Oktoba miaka mitatu kwa uhakika, mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Huu ndio mwaka wa mwisho ambao tulipatana. Tulipopatana mwisho tulikuwa na wakati mzuri sana, tulifanya vitu vingi kabisa. Huo ni mwaka hio ni muda mrefu sana. Miaka mitatu na rafiki yangu ulipotelia wapi? Kwani ulipotelea wapi? Ulikuwa masomo? Ulikuwa kazini? Ama jambo lilikuwa gani? Ama ulirudi nyumbani? Kwa hivyo hata mimi nilipotea. Sawa sawa lakini nimefurahi sana kukutana nawe baada ya miaka mitatu. Wewe ni rafiki wangu shupavu tena tunajuana kabisa nawe. Imekuwa ni muda mrefu sana. Tangu tulipopatana mwisho. Kwa hivyo, nina matumaini kwamba nitapatana na wewe tena kila wakati. Leo hii basi ni siku nzuri kwangu, kwa kwamba nimekutana, nimefurahi sana kupatana na wewe. Kwa hivyo, ni siku mzuri, tena lazima basi. Tuchukue namba zetu. Namba yako ni gani? Ee, nimeinakili chini. Na hata basi wewe chukua yangu. Usha inakili? Ndio, sawa sawa. Mimi nafurahi sana kupatana na wewe rafiki yangu. Wewe ni rafiki wangu wa karibu, tena rafiki wangu wakupendeza sana. Kwa hivyo, nina matumaini kwamba tutaweza kuwa na urafiki wetu. Na nikulize, umewahi muona yule rafiki wangu wa dhati tulipokuwa katika chuo kikuu? Ndio basi si unaweza nisaidia namba yake? Kama unayo, haya, nitakuwa na furaha sana. Lakini rafiki yangu, imekuwa ni muda mrefu sana. Na kwa kusema ukweli, nimefurahi sana kukutana na wewe. Nina matumaini kwamba nitaweza kuja ni kutembelee pamoja na familia yako. Na hata wewe utakuja kunitembelea pamoja na familia yangu. Ndiposa tuweze kujuliana hali na hata uweze kuona jinsi ambavyo ninaishi. Na hata wewe uweze kuona jinsi unavyoishi. Na kwa hivyo, itakua ni njia nzuri sana ya kujuliana hali sisi kama marafiki wazuri, tena marafiki wa miaka mingi sana. Na nikulize wazazi wako wako aje? Haa salama. Wakiwa salama, basi ni sawa, hata mimi wangu wako salama. Juzi, mwaka uliopita, wazazi wangu waliniuliza kukuhusu. Wakaniuliza mahali, ulipoenda. Kwa sababu, wewe ndiye ulikuwa rafiki wangu mzuri. Na nikitambo sana tangu wakuone. Na walikuwa wana tamani sana kujua. Lakini singewaambia mahali ulipo kwa sababu hata mimi sikuwa na habari. Lakini nina matumaini kwamba yu salama na Mungu amekulinda vizuri rafiki yangu. Tena niseme nimefurahi sana kukutana na wewe. Wewe ni mtu mzuri, mtu wakufurahisha, tena mtu wa kupendeza aah rafiki yangu. Niseme tena nimefurahi kukutana na wewe. Mimi kwa hivyo, nina kupenda, tena na kujalia, nina kutakia maisha mema pia. Na nikulize, ulisha anzisha familia yako ama bado? Kwa sababu hata mimi, mimi nilianzisha familia tayari. Tena, tuko vizuri, tuko na upendo, tuko na furaha ikatika familia yangu. Na hata, na hata bibi yangu anakaribia kuzaa saa hizi amepata watoto mapacha, mimi basi nitakuwa baba hivi karibuni. Niko na furaha sana, siwezi ngoja. Rafiki yangu niseme tena, ninafurahi sana kukutana na wewe. Wewe ni rafiki yangu mzuri tena wa hali ya juu sana. Mimi nakupa heshima kabisa. Kwa sababu wewe ni mtu mzuri, tena mtu wakufana, tena mtu wa kufurahisha kabisa.

Nitaenda katika bustani wa Uhuru. Ili niweze kuhudhuria kongamano la maombi ya ishirini na nane za kanisa letu. Tutakua na maombi katika bustani wa Uhuru. Nitakapo fika pale bustani na jua nitapatana na marafiki wengi na hata pia pale bustani najua kutakuwa na watu wengi sana. Pale bustani nitaweza kupatana na marafiki wengi. Nitaweza kuunda marafiki wengi sana. Na pia nitaweza kujua watu na mila zao. Na hata pia najua nitaweza kujifunza mambo mengi sana kutoka kwa hawa watu. Najua mkutano katika bustani wa uhuru utakua mzuri sana bustani ya uhuru iko na historia ndefu tena nzuri na ya kuvutia lazima nitafika pale. Huo ni bustani wa kufurahisha tena ni bustani wa jabu sana. Bustani wa uhuru ni moja wapo ya bustani mzuri tena ni ya kupendeza. Katika kongamano hayo ambo ya tawekwa katika bustani huo. Najua mambo ya takua shwari. Tena ya takua mazuri. Tena ya takua niya kupendeza. Kwa hivyo lazima nifike katika bustani wa uhuru. Ili niweze ili ata mimi niweze kuchiendeleza. Katika kiroho na ili niweze kuwasawa bustani huo ni bustani mkubwa. Na pia nimesikia kwamba serekali iko na mipango ya kupanua bustani huo. Iliweze kuwa kubwa zaidi kuliko jinsi ilivyo saizi.

Mwezi wa januari ni mwezi ambayo hukua na kiangazi mengi sana na hata pia vumbi hukua mengi. Mwezi wa januari hua ni mwezi ambayo imekauka kabiza. Tena, mwezi wa januari ndio hua mwezi mbaya kabiza kwa sababu hata pesa hakuna katika mwezi huo na hata vyakula pia hakuna vyakula hua kidogo kwa sababu kuna kiangazi. Na hata ni kwa sababu kulianza kuwa na kiangazi mwezi wa disemba. Kwa hivyo inapofika mwezi wa januari, inapata kama kiangazi imenawiri sana. Vyakula kama sukuma huwa vimeisha zote. Na hata vyakula mbalimbali huwa zimeisha. Na hata mahindi pia sa hizo ndivyo vinatoka shambani. Lakini bado haviezi kulwa kwa sababu havita kuwa vimekauka. Kwa sababu kwa hivyo lazima zikaushwe kwanza ndipoza ziweze kuwa tayari. Mwezi wa januari huwa ni mwezi mbaya kabisa na mimi sipendi mwezi wa januari. Ni mocha wapo ya muwezi ambayo huwa hayana furaha hata kidogo. Na hata mwezi wa januari ni mwezi ambayo huwa hayafureshi hata kidogo. Na mimi sipendi mwezi wa januari hata kidogo. Mwezi wa januari ni mwezi mbaya. Na kwa hivyo ni mwezi ambayo haifuraishi. Mimi binafsi mwezi wa januari imekua na tashwishi mengi sana kwangu. Na kwa hivyo mimi hua sipendi sana mwezi wa januari Januari ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ni mwezi ambayo hufuatwa na mwezi wa februari. Na januari hukuja baada ya mwaka kuhisha mwezi wa disemba ndiposa tunaanza mwaka mpya na mwezi wa januari januari mmoja januari tarehe moja ndiyo siku ambaye watu kote duniani usharekea. Usharekea siku kuu ya mwaka mpya. Kwa hivyo mimi sipendi sana mwezi wa januari. Mwezi wa januari iko na fitu mbaya mpaya kabisa. Na pia mwezi wa januari huwa inapata kama pesa imeisha. Pesa mingi hutumika mwezi wa december. Na mwezi wa januari unapofika basi inapata kama pesa hakuna. Na hata watu wengi hukaa njaa na nja hunawiri sana katika mwezi huwa wajanwari. Mimi sipendi sana mwezi wa januari. Mwaka huu mwezi wa januari haukua wakukata na shoka. Na hata pia huu ni mwezi ambayo haiku nipendeza hata kidogo. Na hata niko na mipango kwamba mungu atakapo nijalia kuona muwezi wajanwari tena. Mwaka ujao na miaka ambazo zitakuja huko mbeleni. Ama usoni. Basi nitataka ipate kama nimejipanga kwa vizuri. Tena nimejipanga kabambe. Ndiposa mwezi wa januari. Isinipate vibaya. Nisiwe kama watu wengine. Ndiposa huo mwezi usiwe mwezi mugumu sana kwangu tena. Ndiposa huo mwezi kwa vizuri kwangu. Tena uwe mwezi mzuri kwangu. Isije ika nisumbua. Sitaki kusumbuka na mwezi wa januari. Mimi nataka vitu viende shuari na viende vizuri kabisa mwezi wa januari ukujayo mungu atakaponijaliya kuiona. Nitaakikisha kwamba nimefanya vitu vilivyo. Tena kila kitu lazima kishuari. Mimi napenda vitu vikiwa shuari. Kwa hivyo lazima niwe na mipango kabambe. Na lazima ni jipange vizuri. Tena vilivyo ndiposa niweze kuambatana. Ama kupambana na huu mwezi. Kwa njia inayo stahili nina ngoja sana mwaka ujao mwezi wa januari ufike tena. Ndiposa niweze kuakikisha kwamba nimeyatilia haya yote maanani mwezi wa januari itakapofika najua itapata kwamba niko tayari kukabiliana nayo. Mwaka huu mwezi wa januari niliweza kufanya mambo mengi sana na pesa niliokua nayo. Mpaka nikabaki bila chochote niliweza kulipa karo ya shule. Na hata kununua vitu vingi vya nyumba ikiwemo vyakula. Nikabaki bila nauli ya kuenda kazini. Lakini mungu wangu ndie alinisaidia. Sijui vile ambavyo niliweza kumaliza huu mwezi. Lakini ni mungu wangu tu ndiye alismama na mimi. Ninamshukuru sana mungu. Kwa vile aliweza kwa nami vizuri. Hakanipeleka hadi huu mwezi ukaisha. Ninamshukuru sana. Ninamwomba tena amwezi kwa nami. Siku zote za usoni. Na siku zote ambavyo vinakuja huko mbeleni aweze kwa nami.

Binti yule alikuja chumbani jana, lazima nitamweleza kwamba mwenye nyumba alisema ahame maramoja. Binti huyo amekua na kesi mengi sana, kwa hivyo huyo binti atakapo fika lazima nimpitishie ilo ujumbe ya kutoka kwa mwenye nyumba. Kwa sababu mwenye nyumba hataki kumuona binti huyo hapo hapo kwake tena. Alisema itakapo kuwa ati atarudi hapo tena. Basi aweze kutoka maramoja na kama huyo binti basi hatatoka. Atamuita polisi na atamripoti maramoja nadhani mwenye nyumba alikosana na yule binti kwa hivyo anataka atoke hapo mara moja na aende zake ili waachane kwa hivyo mimi kama msimamizi wa yale manyumba. Basi lazima nitapitisha hiyo ujumbe kwa huyo binti. Atakapofika lakini atakuja saa ngapi sijui wakati ambapo atakuja lakini nipo na nambari yake ya simu. Nitampigia ili niweze kumuulizia wakati ambapo atakuja. Sitaki kumpitishia ujumbe huu kwenye simu. Kwa sababu si vizuri sana. Na sitaki kumjulisha haya maneno kwenye simu. Nitamjulisha tu. Iwapo atakuja iwapo atakosa kukuja, basi sita mjulisha. Lakini, najua kwamba leo atakuja. Kile ambacho nitafanya, nataka nimpigie binti huyu. Simu, ili nimjulishe akuje, maramoja bila kufeli. Na lakini, nimpigie saa ngapi, binti huyu nitampigia simu saa nane mchana. Kwa sababu, kule aliko nadhani simbali sana aliwahi niambia kwamba kwamba kwao si mbali na hapa kwa hivyo lazima nitampigia na ni mweleze kwamba akuje kwa sababu bwana yule mwenye nyumba hamtaki hapo tena kwa hivyo huyo binti atakapokuja lazima nitamweleza yale na natamani sana aje. Aje kwa haraka. Kwa sababu, nataka nimpitishie huo ujumbe. Asikuwe na shida na mwenye nyumba tena. Mwenye nyumba alikasirika sana. Na najua kwamba atakapo jua kwamba huyo binti amerudi hapa. Basi haita kuwa jambo nzuri. Itakuwa ni jambo mbaya sana na hata furahia hilo jambo. Kwa hivyo lazima ni hakikishe kwamba atakapokuja ameweza kuondoka mara moja bila kufeli. Lazima ni hakikishe kwamba hilo limefanyika leo leo na si siku nyingine. Mimi huwa ni mtu mzuri sana kwenye kazi. Kwa hivyo binti huyo mimi ni tamungoja papa hapa. Atakapo fika basi mimi ni tamweleza yale. Binti huyo ni binti mzuri lakini ni kwamba tu walikosana kidogu tu na mwenye nyumba. Na sijui jinsi ambavyo mambo yao yale yalikwenda. Kwa hivyo mimi pia sina shughuli na yeye watamalizana kivyao. Mimi kazi yangu ni kutekeleza yale ambayo nimeambiwa. Kwa hivyo lazima nimpitishie binti huyo ujumbe ambayo nimepewa.

Na lazima nitoke mapema leo nafaa kuenda pale katika mkutano ya wazazi. Nita kapofika pale katika huo mkutano niko na jambo mengi sana ambayo nataka niongelee. Lazima nitaongea na mkurugenzi wa shule. Kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo haya ni furaishi. Kwa hivyo, nitatoka nyumbani mapema niende katika ile mkutano kabla wazazi wengine wafike. Na nitakapo fika, basi nitaongea na mkuu wa shule moja kwa moja. Ili tuweze kutatua mambo ambavyo ya natokea pale. Niko na uhakika kwamba tutaweza kuongea vizuri tena tutasuluhisha jambo yote ambayo yametokea mkuu wa shule ni mtu mzuri sana. Nilishaongea na yeye nikamjulisha kwamba nitaenda. Ila aliniambia kwamba niende mapema bila kuchelewa kabla mkutano uanze. Kwa sababu lazima tufanye mambo yote kwa njia inayostahili. Kwa hivyo hata mimi sitaki kupoteza wakati mwingi na kwa sababu ya hayo lazima nitatoka wakati unaofaa. Niende pale na tuanze huo mkutano wetu wa dharura haraka sana natumai kwamba mambo yote yatakuwa sawa. Na atakuwa na masikio ya usikilizi mzuri sana. Na hata mimi basi ni kwamba na matumaini kwamba nitakapoenda mapema nitampata. Na yale ambayo tutaongelea ni mambo mazuri sana na ya kufuraisha. Na sitaki mambo yoyote iende vibaya. Kwa sababu lazima vitu viwe sawasawa na mambo yote yaende sambamba. Sitaki kitu ya chochote kibaya kifanyike. Lazima ni taenda pale na nionge na mkuu wa hiyo shule. Ni mtu mzuri sana. Tena ni mwanaume mzuri, ni mutu wakufuraisha, ni mutu wa ajabu. Lazima niende, leo leo, bila kufeli, ni mutu mzuri. Lazima nitoke mapema. Mimi wakati mwingine pia hupenda kuamka mapema. Kuamka mapema ikona manufaa mengi sana. Kwa hivyo, mimi napenda sana kuamka mapema. Mimi kuamka mapema saa tisa asubuhi inapata kama nimeamka kwa sababu niko jambo mengi sana za kufanya. Niko na jambo mbalimbali vya muhimu pia vya kufanya kwa hivyo mimi huwa sipendi kupoteza muda. Mimi ni mchapa kazi. Na kwa hivyo, kwa sababu mimi ni mchapa kazi. Lazima mambo zangu ziende kwa haraka na mimi napofanya mambo kwa haraka. Mimi huwa napenda vivyo hivyo. Na wakati mwingi, mimi huhisi vizuri sana. Napofanya kazi kwa haraka sana. Na mambo yangu yanaenda kwa haraka pia. Ni jambo zuri sana. Ni jambo la kufuraisha. Na hata, napenda sana kuhimiza watu kuamka asubuhi na mapema. Kwa hivyo, lazima nifanye jambo mbili. Lazima nitamka asubuhi na mapema. Ndiposa niweze kuenda shuleni. Na niweze kufika mapema. Na isiweze kupoteza wakati wowote ama muda wowote. Lazima nifike pale mapema kwa muda ufaao. Kabla huo mkutano haujanza ndiposa tuweze kufanya kila jambo inavyo stahilika.

Hongera kaka. Hongera kwa kupita mtihani wako wa kidato cha nne. Nina matumaini kwamba utaenda tena katika kidato katika chuo kikuu. Na utakapoenda katika chuo kikuu. Basi utaweza kufanya vizuri tena katika masomo yako. Umekuwa ukitaka kufanya kozi gani katika chuo kikuu. Haa, unataka kuwa daktari. Haa, nzuri sana. Mimi basi nitakuwa na furaha kabisa. Nitakuwa na furaha wa kupitia kwa sababu mimi nina uhakika kwamba utaweza kusoma kwa bidii. Na basi utakapo soma utaweza kuwa daktari. Mimi nakutakia mazuri kabisa kwa sababu wewe ni mtu ambaye nina mjua vizuri. Tena nina kuamini kabisa. Nataka sana usome kwa bidii tena vizuri kabisa. Na uweze kupita mtiani wako ambapo pale ambapo utaenda katika katika chuo kikuu. Nakutakia mazuri kaka. Hongera tena kwa kupita mtihani wako wa kidato cha nne. Sijui ulipata alama ngapi katika hesabu. Alama ya A. Hongera kaka. Na somo la kingereza. Alama ya ba ba chanya. Hongera sana kaka. Katika somo la kiswahili. Ulipata alama gani. Alama cha a chanya. Hongera kaka. Naona wewe ni mtu msomi kabisa na tukienda katika somo la historia ulipata alama gani historia ulipata alama ya a hashi. Nzuri sana umefanya kazi kwa bidi hongera kaka na katika somo la katika somo la la kiislamu ulipata alama gani cha alama cha cha hiyo ni alama nzuri ni alama nzuri sana. Na katika katika somo la biolojia ulipata alama gani. Ulipata alama ya ba chanya. Na katika somo la kemia ulipata alama gani. Alama ya ba hashi. Nzuri sana. Basi naona wewe ni mtu mzuri sana tena wewe ni mtu msomi kabisa. Uliweza kupata alama za juu kabisa kwa hivyo. Kwa hivyo nikiangalia yale alama yako ya ambayo ulipata katika somo la katika somo la hesabu. Somo la kingereza. Somo la biolojia. Na somo la kemia. Basi nina hakika kwamba utaweza utaweza kupata kuingia katika masomo yako ya chuo kikuu. Na wanaweza kufanya kazi ya udaktari mimi nataka sana usome kwa bidii siku moja uwe daktari ukuwange ukinitibu lazima utanitibu wewe nitakuja katika hospitali yako. Utakapo hitimu na pia utakapo utakapo hitimu utakapo hitimu. Masomo yako ya chuo kikuu. Basi nitakuja tena. Pale ili niweze kukupa. Hongera kwa sababu wewe ni mtu mzuri sana wewe ni msomi kabisa na kwa hivyo mimi lazima nikupe hongera zangu lazima nikupe hongera zangu kila wakati kwa hivyo wewe ni mtu mzuri sana tena nakutakia mema. Hongera kaka, tena, tena, tena, tena, hongera kabisa. Nataka, nataka hata nawe, uweze, uweze kuwapa mkazo wale wadogo wako. Ili waweze kusoma kwa bidii, wawe kama wewe, uwape mafunzo kabambe. Ili waweze kusoma kabisa. Nataka ukuwe mtu mzuri sana na uwapatie jinsi ya kusoma. Nataka waende vizuri kabisa tena wakuwe sawa. Hongera kaka kwa kupita yale mtihani. Na sijui shule yenu ilipata alama gani? Shule yenu ilipata alama ya a chanya. Alama nzuri sana. Najua nyinyi ndio mnaongoza katika mkoa wetu. Nzuri sana. Nyinyi ndio wale wasomi kabisa katika huu mkoa. Na kwa hivyo mna hitaji kupewa hongera zenu. Na kwa hivyo basi mimi naona nitakununulia wewe zawadi sijui nikununulie zawadi gani hapana nitakwambia zawadi. Lazima ikuwe zawadi ya mshtuko kwako. Kwa hivyo sitakwambia ni zawadi gani. Najua ile zawadi nitakunulia. Lazima nitahakikisha kwamba umekuwa sawa kabisa. Kwa hivyo ile zawadi ambayo utapata. Litakua zawadi nzuri tena ya kufurahisha. Tena zawadi nzuri sana. Lazima nihakikishe hilo limetendeka. Na kwa hivyo, lazima kabisa hilo lifanyike kwa muda ambayo unafaa. Lazima nihakikishe hilo limefanyika hongera kaka kwa kupita mtihani wako. Tena nataka utakapo enda katika chuo kikuu. Uweze kusoma kwa bidii.

Nahitaji kununua yai moja. Lazima nitaenda sokoni ili niweze kununua hilo yai. Nitakaponunua hilo yai. Basi mimi nitaya. Basi mime nitapika hilo yae. Yai moja nitaipika kwa sababu daktari. Alinishauri kwamba, ni vizuri sana. Mimi kula yai moja kila siku. Lazima ninunue yai moja. Na nitakapoenda pale. Basi nitatafuta yai ambayo ambayo bado haijakomaa. Kwa sababu daktari aliniambia kwanba ni viziri nikiila ile ambayo haijakomaa, kwa sababu itanisa kuwa mtu mchangamfu na pia itanipa itanipa ma itanipa ma itanipa vitu mingi sana katika mwili. Kwa hivyo mimi nitahakikisha kwamba napata hayo protini ili yaweze kunisaidia kwenye mwili wangu na nitahakikisha kwamba hilo jambo ambalo kimetendeka. Lazima nitahakikisha nimechukua yai yai ni mzuri tena kuku ndiyo hutupa yai yai ni chakula nzuri sana ambayo ina protini mingi ni muhimu sana kwenye mwili.

Mwezi wa juni ni mwezi muhimu sana. Niko na mipango mbalimbali mwezi wa juni. Ikiwemo mipango kama yale ya kuenda katika maonyesho ya kila mwaka. Ya za kivita. Katika mji wa Paris, kule nchi ya ufaranza. Lazima nitaenda maonyesho hayo. Mimi ni shabiki mkuba sana wa maonyesho ya kivita. Kwa sababu mimi niko na hisia za kindani sana za vita. Na kwa hivyo, mimi nitahakisha kwamba nimeenda. Lakini, nitaenda na nani katika maonyesho hayo? Mwezi wa juni utakapofika? Nataka niende na mchumba wangu. Lazima nitaenda na yeye. Najua nikienda naye, basi litakua sawa. Hata yeye atakuwa na furaha. Nataka niwe na furaha pamoja naye. Sitaki kuenda peke yangu, kwa sababu sitaki. Kuwa na furaha peke yangu. Lazima nikue na mtu ambaye tutakuwa na furaha pamoja. Kwa hivyo, ni lazima niende na yeye sitamuacha nyuma. Mwezi wa juni, tena nikona mpango ya kuenda kuona mpira, mpira wa dunia. Inaayoitwa 'world cup'. Lazima nitaenda katika mpira hio. Nitakuwa nasapoti timu ya Argentina Kwa sababu hiyo ndio timu ambayo mimi nimekua niki, nikisapoti tangu kitambo. Tena ni timu mzuri ambayo inanivutia sana. Nikona wacheilzaji wakuu pale katika hiyo timu ambao hunifuraisha kabisa. Kwa hivyo, mimi lazima nitaenda ili niwape motisha. Lazima nione michezo hiyo moja kwa moja. Mwezi wa junu utakapofika. Na huko nitaenda nitakapo toka katika nchi ya ufaransa mji, katika mji wa Paris. Nitaenda kule marekani, ile niweze kutazama michezo za kombe la dunia. Sitaki kukosa kuyaona, kwa sababu, huwa ni michezo mizuri, tena yenye furaha, tena yenye mafunzo mengi sana. Kwa hivyo, lazima niende nihudhurie michezo hiyo. Najua nitakuwa na furaha tele. Na kando ya hayo nitakaporudi basi huo mwezi wa juni, niko na sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa, ambayo pia lazima nitasherehekea. Siwezi ngoja sana kusherehekea siku yangu. Ni siku ambayo ni muhimu sana katika maisha yangu, tena mimi ninaongojea hiyo siku kabisa. Natumai kwamba mungu atanilinda niweze kuona siku hiyo, na nitakuwa na furaha tele. Nitawaalika marafiki zaangu pamoja na familia yangu. Huu katika haya masherehe, lazima nitawanulia keki. Nitawanulia keki ya aina gani? Mwaka uliopita nilinunua keki, keki ya vanila. Nataka mwaka huu niwanunulie keki ya 'Strawberry'. Itakua ni keki tamu sana. Na hata kutakua na maakuli mbali mbali. Kutakua na maakuli mengi ya kufurahisha. Tena mimi nitaweza kula na hata wao pia wataweza kula, na kuwa na furaha tele. Nitaawambia waje katika sherehe hiyo. Pamoja na marafiki zao pia. Na hata pia wachumba wao, wasikose kuja. Kwa sababu nataka iwe ni sherehe ya kukata kabisa. Mwezi wa juni ni mwezi mzuri sana. Tena ni mwezi wa kufurahia. Mimi kwa hivyo huwa na furaha sana mwezi wa juni. Mimi hufuraishwa sana na mwezi wa Juni, kwa sababu ni mwezi wa kufuraisha kabisa, na nataka mwaka huu, mwezi wa Juni uwe ni mwaka wa kukata na shoka. Najua itakuwa ni mwaka mzuri kabisa. Kwa hivyo mimi ni naingojea kabisa mwezi wa Juni. Kando ya hayo, mwezi wa Juni ni mwezi ambayo kunakuanga na baridi mingi sana. Kwa hivyo, mimi lazima nitafute jinsi ambayo nitajikinga, dhidi ya baridi. Kwa kununua nguo nzito nzito, ambayo nitavaa ili yanikinge dhidi ya baridi. Na nitanunua manguo gani mwezi wa Juni utakapofika? Nitakapo enda mji wa Paris. Basi mimi nitanunua manguo hayo. Nitanunua nguo nzito nzito ambayo yatanisaidia kujikinga dhidi ya baridi. Mji wa Paris iko na manguo mazuri, tena hiyo ndiyo mji ambayo huongoza katika mavazi ya binadamu. Kwa hivyo nitaenda pale na nitanua mavazi mazuri, tena za kupendeza. Hili hata nami niwe mtu sawa, niwe mtu safi na niwe na furaha kabisa. Lazima nitaenda, mwezi wa Juni mimi ninautegea kabisa. Mwezi wa Juni ndio mwezi wa sita katika kalenda ya Uromano. Ni mwezi mzuri tena wa kufuraisha. Ninaungojea mwezi wa Juni kabisa. Ninaungojea mwezi wa juni,

Mwezi wa Marchi unawadia. Mwezi wa machi ndio mwezi wa tatu katika kalenda ya uromano. Mwezi wa machi sina jambo lolote la maana la kufanya. Ila mwezi wa machi nitaanza kujitayarisha kwa kupanda shamba yangu. Nikona mimea mbalimbali ambayo mimi napanga kupanda na hata nataka nilime shamba yangu kabla mwezi wa machi ifike. Ndipo mwezi wa machi utakapo fika. Basi mimi nitapanda mimea zangu. Ndiposa ziweze kupanda. Nataka sana ni nipate huo mvua wa machi utakapo kuwa unanza. Huo huo ni mvua mzuri sana wa kuanza kupanda nayo. Kwa hivyo lazima nitapanda. Nitahakikisha kwa kwamba nimepanda mimea mbali mbali. Sijui nipande mimea gani ndiyo. Lazima nitapanda mahindi kwa wingi sana. Na nitapanda mahindi.

Asante. Asante sana kwa kunisaidia na chakula cha kiamshakinywa. Mimi nikona furaha sana kwa kunisaidia. Mimi nikona asante zangu za undani kabisa tena ninakushukuru kaka. Asante sana kaka kwa kunisaidia katika kuyatekeleza haya maneno. Na nina uhakika kwamba siku moja basi nami pia nitaweza kurudisha mkono yangu. Asante sana kaka Mungu awe nawe na tena aweze kukungoza na tena aweze kukubariki. Nina matumaini kwamba hata wewe siku moja utaweza tena kunisaidia na wakati wote mimi nitakuwa natuma. Asante zangu. Na kwa hivyo hata ninamshukuru mungu. Kukulinda vizuri sana na kwa kunisaidia katika mbinu mbali mbali. Asante sana kaka nawe pia ubaki salama. Na mungu wetu basi ya aweze kukulinda asante asante yangu ni makubwa kwako kwa sababu ni wewe ndiye unajua jinsi ambavyo tumetoka na kule ambapo tumetoka na kule ambapo tunaenda. Tumetoka mbali sana kaka na kwa hivyo acha Mungu awe nawe acha mungu akulinde tena mungu awe nawe kabisa. Asante kaka nina matumaini kwamba siku zijazo basi kutakua mazuri tena zitakua siku za furaha kabisa. Nami pia, siku moja nitaleta asante zangu kwako, asante sana kaka, asante kwa kuniwezesha kusoma, asante kwa kuniwezesha kukula, asante kwa kuniwezesha kuvaa nguo. Bila wewe, basi ningemwangalia nani, yote ni kwa sababu ya mungu, mungu wetu ambaye yu juu mbinguni, ambaye ametuwezesha kufanya haya yote. Nina matumaini kwamba mungu wetu ataendelea kuwa nawe tena atakulinda vizuri sana asante kaka nikona uhakika kwamba nawe pia. Siku moja nitaweza kusaidia. Natamani sana niwe mkubwa hili nikusaidie katika njia mbalimbali. Hiyo ndiyo, hiyo ndiyo. Kitu ambacho mimi natamani natumaini kabisa kwamba litaweza kukuja kuwa tena litaweza kufanyika wakati wote asante kaka. Kwa hivyo, basi mimi nataka hilo jambo liwe la kufana kabisa. Kwa sababu wewe ni mtu mshuhuri tena mtu mshupavu zaidi asante kaka mimi ni wako kila siku. Na kwa yale, uliyonifunza pia. Mimi pia nitaweza kufunza watu weingine ndiposa waweze kujimudu kivyao na najua itakua ni njia nzuri sana ya ya kujisaidia na hata pia kwa kusaidia watu wengine najua natumaini kwamba utakua nami tena utanilinda kaka. Jinsi ambavyo umekua ukifanya katika siku zilizopita. Natumahi kwamba vitu vyote vitakua salama. Na kwa hivyo kaka mimi nataka sana niwe karibu nawe. Tena tuwe karibu kabisa kwa sababu wewe ni mtu mzuri. Tena mtu mwenye nidhamu anayeheshimu watu wote. Asante kaka asante kwa zawadi uliyonitumia. Asante kwa zawadi ya pikipiki uliyoninunulia saa hizi ninafanya biashara ya pikipiki ambapo nimekua bodaboda. Tena ninabeba abiria. Nimekua na abiria wengi sana. Hadi wakati mwingine ninakuwa sina wakati wa kufanya vitu ambavyo nilikuwa nafanya kitambo na hata pia pesa imeongezeka juu yako kaka asante kwa kuniwezesha kukua mahali ambapo nimo saa hizi yote ni juu yako na niseme pia ni kwa sababu ya Mungu, asante sana kaka asante kwa yale yote ambayo umenitendea tena nikona matumaini kwamba siku zijazo pia. Utaweza kunisaidia nitakapokuwa na tashwishi lolote. Basi mimi nitakutafuta ili unisaidie. Kwa sababu ni mungu ndiye alikuleta. Hapa kwangu karibu nami ili tuweze kusaidiana. Wewe ni mtu mzuri. Tena binadamu mshupavu zaidi. Kaka yangu. Asante sana kwa yale ambayo umetenda. Asante kaka. Kwa yale yote basi mimi nasema kwaheri naenda kufanya mambo mengine kwa sasa. Na nitahakikisha kwamba nimekununulia zawadi nzuri ili niweze ili niweze pia kukuzawadi kwa juhudi zako nzuri na vya kupendeza. Kwa sababu wewe ni mtu mzuri tena mtu mshupavu zaidi asante kwa yale ambayo umeyafanya tena nina.

Mimi sipendi sana kulia. Kulia si jambo zuri. Mimi napenda kuwa katika hali ya ustawi na nimetulia kabisa. Ninapolia basi mimi huwa nahisi vibaya sana. Kwa hivyo mimi sipendi kulia. Napenda sana nikiwa na furaha na nikiwa katika hali ya uchangamfu kabisa. Kwa sababu hiyo ndiyo hali njema ambayo inafurahisha kabisa. Kwa hivyo mimi hata huhimiza watu wengi ili wakuwe katika hali ya uchangamfu na kukosa kulia wakati wowote. Na hata hivyo, mimi ni mwanaume. Kuna nikiwa mwanaume, basi sifai kulia. Kulia ni ya watoto wadogo pekee. Nikiwa mtu mkubwa, basi mimi nakaa ngumu kabisa. Kwa sababu ninapokaa ngumu, basi mambo yangu yanaenda sawa na sifai kulia hata kidogo. Kwa hivyo, mimi napenda kukaa ngumu na sipendi kulia. Kulia ni mbaya tena si jambo la kufurahisha. Mimi huwa sipendi kuonwa nikilia na watu ama mtu yeyote kwa sababu ninapoonekana nikilia. Basi mimi ninaonekana mtu nyepesi, mtu ambaye hana maadili. Kwa hivyo mimi sipendi kulia hata kidogo mimi napenda kukaa ngumu na mara nyingi hata mimi hufunza watoto wangu na wale watu ambao wako karibu nami kutokuwa watu wa kulia kwa sababu kulia ni mbaya na kulia si jambo nzuri mimi napenda watu wakiwa wametulia na watu wakiwa na maadili mema ndiposa ndiposa wasiwe katika hali ya kulia. Kulia ni mbaya tena si jambo zuri hata kidogo kwa hivyo mimi huwa ninahimiza watu wasipate kulia tena wawe watu wachangamfu wakati wowote ndiposa waweze kuendeleza kimaisha. Kulia ni mbaya sana na mimi huhimiza hata watoto wa kiume wasipende kulia. Kulia ni mbaya, tena si mzuri. Mimi sipendi kulia, na tabia ya kulia si tabia nzuri. Mimi napenda watu wakiwa wametulia na wakiwa na maadili mazuri ile ya kupendeza na kufurahisha.

Mimi napenda sana chakula cha kahawa. Kahawa ni mulo mtamu, tena ni ya kupendeza sana. Mimi hunywa kahawa asubuhi ni napo amuka na wakati mwingine, jioni kabla ni lale, mimi hunywa kahawa. Katika kahawa, mimi huongeza sukari. Mimi hutumia sukari vijiko vitatu katika kahawa yangu. Na kwa hivyo, mimi hunywa kahawa katika kikombe kikubwa. Mimi hunywa katika kikombe kikubwa sana na ninaikunywa yote. Na ninapomaliza, basi mimi huongeza kahawa yangu Andi posa ni hizi vizuri. Kwa sababu, mimi ni mtu ambaya napenda kukula na napenda kahawa. Kahawa ndio kinywaji changu bora ambayo mimi hupenda zaidi. Mimi hukunywa kahawa wakati mwingi sana na wakati wate ninapojihisi.

Babu aliniambia kwamba atakuja. Aliniambia atakuja siku ya jumatatu. Nitahakikisha kwamba atakapo kuja. Basi mimi nitaweza kuwa na wakati mwingi na yeye. Nitahakikisha kwamba nitakapo kuwa na wakati mwingi na yeye. Basi nitamweleza kila kitu cha muhimu. Babu ni rafiki yangu. Tena yeye hunipa hadithi za kale mingi sana. Yeye pia hunipa mawaidha. Na mimi hiyo ndio maana napenda sana kuwa karibu na babu. Babu ni mtu mzuri, tena ni mtu wakupendeza zaidi. Mimi napenda sana kuwa na babu wakati wote. Katika maisha yangu ni babu ndiye ambaye hunisaidia. Na kwa hivyo, hata mimi napenda sana kukaa na babu. Kwa vile, babu ni mtu mzuri, tena ni mtu mwenye ana tabia nzuri ya kupendeza. Tena ni mtu ambaye hunipa mawaidha mazuri. Na kwa hivyo, mimi ni nampenda babu kabisa kwa sababu babu ni moja wangu, mtu mzuri kabisa, mtu mwenye tabia njema, mtu mwenye unafuu kabisa. Tena, kuna kitu moja ya muhimu ambayo babu alinifunza. Kupenda watu wote ambao wako karibu nami. Na hata pia, kuwasaidia watu ambao hawajiwezi. Na hata pia kitu moja cha muhimu ambayo babu aliniambia ni kukuwa na imani na kuomba mungu wangu. Kwa hivyo mimi nimetilia hayo yote maanani. Na huwa napenda sana kufanya hayo ambayo niliambiwa na babu. Kwa sababu sitaki kuyaachilia hata kidogo. Babu ni mtu ambaye anajua mengi. Ni mzee wangu tena anajua mengi kabisa. Mimi ni nampa heshima mingi. Kwa sababu ni mtu mkubwa, mtu mzuri, mwenye maadili mema na ni mtu wa kupendeza. Mimi nina mheshimu babu kabisa. Babu ni mzee wangu. Babu yangu ndiye baba wa mama yangu. Na kwa hivyo, yeye hunipenda kabisa na hata mimi ninampenda. Babu aliniambia kwamba ako na miaka ngapi. Na kumbuka babu aliniambia ako na miaka themanini na nane. Babu si ameishi miaka mingi sana. Lazima anajua mengi. Ndiyo babu yangu aliniambia kwamba yeye alipigania vita za uhuru wa nchi yetu ya Kenya. Na kwa hivyo yeye ni mtu mashuhuri sana ambaye anajua vitu vingi. Na anajua anajua ala ama sanaa za vita pia vyote. Kwa vile yeye aliweza kwenda na kupigana na mbebero ama wazungu, babu alipigana nao kabisa hadi nchi yangu ikaweza kupata uhuru. Na kwa hivyo, yeye aliweza kuja na kutoka pale akiwa hai. Babu ni mtu mzuri, tena mimi ni nampenda kabisa. Kwa sababu ni mtu mzuri. Babu pia ni mtu mzuri kabisa na nina matumaini kwa mba tutaka pofunga shule. Basi nitaweza kuenda nyumbani. Ili niweze kuonana na yeye anipe mawaidha tofauti tofauti. Najua ya takuwa mawaidha mazuri kabisa ya babu na kwa hivyo nina matumaini kwamba kila kitu kitakuwa shwari kabisa naye. Kando ya hayo aliniambia kwamba kutakuwa na kongamano moja kubwa sana ambayo ni natakikana kuhudhuria na nikona uhakika kwamba ni taenda naye pamoja. Na nina uhakika kwamba hata yeye, atanipa hadithi mengi sana kuhusiana na kongamano hilo. Kwa vile, sijui mambo mengi sana kuhusu hilo kongamano. Lakini, nina uhakika kwamba ataweza kunijulisha mambo mengi sana kuihusu. Na hata mimi niko na hamu sana ya kujua kila kitu ambacho kitatendeka katika hilo kongamano. Ni kwa hivyo, mimi ninaisubiri kwa hamu kabisa. Ninamuaminia babu kwa sababu ni mtu mzuri tena ni babu yangu mpendwa kabisa. Ninapenda babu. Na nimekawia babu sana. Kesho, ama kesho kutwa basi mimi nitapigia babu simu. Ili tuweze kuzungumza naye, anipe, hadithi zake. Na hata, aweze kuniambia vitu vipya mimi lazima nitatilia maanane kila kitu ambayo babu ataniambia. Ninampenda sana babu. Tena wakati mwingi. Mimi huwa na matumaini mengi sana naye. Kwa vile yeye ndiye hunisaidia sana. Wakati mwingine ninaponyamaza yeye ndiye hunipigia simu. Ili aweze kunijulisha hali yangu. Na kwa hivyo mimi ninampenda kwa hayo yote. Ninampenda sana kama mzazi wangu. Tena ni mtu muhimu.

Mwezi wa novemba ni mwezi muhimu sana. Huu ni mwezi ambayo lazima nihakikishe kwamba nimepeleka mahari kwa bibi yangu. Baba na mama ya bibi yangu wamekuwa wakinipigia simu wakiniuliza. Lini nitapeleka mahari lakini niliwaagiza siku ya mwisho ambayo niliongea nao. Niliwaagiza kwamba nitahakikisha kwamba mwezi wa novemba nimepeleka mahari. Mwezi wa novemba ndiyo mwezi wa kumi na moja katika kalenda. Ya uromano na kwa hivyo nitahakikisha kwamba nimetii yale ambayo niliweza kuwaagiza. Na nipeleke mahari yale lazima nitafanya hivyo. Hilo ni jambo ambalo nilisha waahidi. Na kwa hivyo nitahakikisha kwamba nimefanya vivyo bila kupoteza wakati mwezi wa novemba kwa hivyo itakuwa ni mwezi wenye maana sana. Na mwezi mwenye manufaa kabisa.

Nataka nifanye kazi kwa bidii kabisa. Nitaka pofanya kazi kwa bidii. Basi nitaweza kupata bonasi. Na hii bonasi inakuja. Nitakapoweza kutimiza yale malengo yangu yote kazini. Na pia, nitatakikana kuwa na kiwango cha juu sana katika kazi yangu. Kwa hivyo, mimi niko tayari kufanya juu chini. Nitafanya kila kitu ambacho kinatakikana. Iliniweze kupata hii bonasi lazima nitafanya kila kitu. Nitaakikisha kwamba nina shirikiana na watu wotekazini. Ile nimezi pia kupata ujuzi zaidi. Ninaposhirikiana na watu basi naweza kujua vizuri jinsi ya kufanya vitu na hata pia nitaweza kupata kupata yale ambayo ninafanya makosa. Na hata nitaweza kunawiri sana katika kazi lililangu ambalo nafanya. Kwa hivyo nataka nifanya juu chini. Nitatia bidii na nitajituma kabisa. Hile niweze kupata bonasi bonasi hii ni ya shilingi ngapi bonasi hii ni ya shilingi. Laki kama ishirini. Na hilo ni kitita cha pesa kubwa sana ambayo mkubwa wetu alituambia. Kila mtu atakaye kila mtu atakaye kwa na uzalishaji wa hali ya juu pale kazini. Basi ataeza kupata bonasi hili. Bila kupagawa. Kwa hivyo mimi nitakikisha kwamba ninafanya juu chini. Nijitahidi ili niweze kupata bonasi hii. Kwa sababu ninajiaminia na ninafanya hivi. Basi kila kitu ninaimani. Kita kwa shwari. Tena kita kwa ni cha kupendeza mno. Lazima nifanya hivi. Lazima nipewe hii bonasi. Kwa hivyo nitajituma nitajituma kabisa. Na nitakapo pata tatizo lolote. Basi mimi nitamweleza mkubwa wangu pale kazini. Ili aweze kunisaidia. Na hata ili mkubwa wangu na weze kunisaidia jinsi ya kupambana na kazi tofauti tofauti pale kazini. Pia nitataka sana nikuwe na nidhamu kabisa. Nataka nikuwe na nidhamu ya juu kabisa. Kwa wafanya kazi wenzangu na hata kwa wakubwa wangu pale kazini nitafanya kazi ya ziada pia. Ndiposa niweze kuambele ya watu wote. Na ndiposa niweze kwa na uzalishaji wa hali ya juu kabisa pale kazini. Ninapofanya haya basi hata wakubwa wangu pali kazini watakuwa na furaha. Pia kuna kitu moja la muhimu kabisa ambayo nataka nifanya. Upendo na nidhamu. Hayo ni mambo mawili ambayo lazima nita ziangatia kabisa kabisa pale kazini. Na hata, lazima nitaangazia kuenda kwa kazi mapema. Mimi nita kuwa ninarauka asubuhi na mapema ndiposa nifike pali kazini. Nenapufika pali kazini. Nita kikisha kwamba nafika mbele ya kila mtu. Ili niweze kufanya jambo lote ambalo ninasitahili kufanya. Kabla kila mtu afike nita kuwa ninaamuka sangapi. Nita kwa ninaamuka saa tisa asubuhi. Nenapoamuka saatisa asubuhi. Basi nitajitaharisha ili sa kumi na mbili ipate kama nimetoka kwa nyumba nyumbani kwangu na pale napo fanya kazi si mbvali sana ni kama mita ngapi ni kama mita mbili hivi. Kwa hivyo, mimi nitakua nafanya kazi ya ziada ifaavyo. Na tena, ninawakika kwamba nitaweza kupata hii bonasi kwa vile nitajitahidi na nitafanya kazi ya ziada. Nitaakikisha kwamba ninamaliza kazi zangu zote ipasavyo. Na pia nitafanya zileza ziada za mkubwa wangu. Nitakua ninamuhimiza kwamba anipe kazi zake ili niweze kumfanyia. Kwa sababu mimi nitakua mtu mchapakazi kabiza mtu mpenda kazi mchapa kazi. Na nina matumaini kwamba nitapata hayo malaki zote kwa bonasi yangu. Na nikiweza kukuhesabu hiyo bonasi ambayo nitapata katika mwezi ujao. Basi nitakuwa na pesa mingi sana ambayo itaniwezesha kulipa madeni zangu. Na hata kando ya kulipa madeni zangu. Nitaweza kukupata ile cha ile pesa ambayo nitaweka ya akiba. Ili niweze kujenga nyumba yangu. Ili baki sehemu kubo sana ambayo nina matumaini kwamba nitamaliza katika siku zijazo. Kwa hivyo, mimi nitaakikisha kwamba nafanya lile jambo ifaavyo ili niweze kupa.